Kuna sehemu nyingi za kihistoria ambazo natamani kuenda kuzitembelea ili niweze kujifunza na kujua mambo mengi kuhusu maswala ya kale ila kwa hapa Tanzania sehemu ambayo napenda kuenda kuitembelea ni makumbusho. Makumbusho ni sehemu nzuri kwa kuwa ina mambo mengi ya kale, magari ya kale, vitu vya kale vilivyo tumika kipindi cha zamani na mababu zetu kwa hiyo. Makumbusho ni moja ya sehemu ambayo natamani kuenda kutembelea ili niweze kujifunza na pia niweze kuona mambo ya kihistoria ambayo yalikuwepo zamani na yalikuwa yanatumika zamani. Pia niweze kupata elimu kwa kuwa makumbusho ukienda kuna mambo mengi watakuelekeza namna yalivyokuwa ukiwauliza maswali watakujibu. Kwa hiyo, sehemu ya kihistoria ambayo natamani sana kuenda kufika na kuenda kujifunza mambo ya kihistoria ya zamani. Ni makumbusho iliopo daresalam Tanzania. Hiyo ndiyo sehemu ya pekee ambayo ina mambo mengi ya kihistoria. Ina zana nyingi za kihistoria ambazo bado zipo, bado zimeifadhiwa vizuri na bado zinatunzwa vizuri hivyo. Hata mtu akienda kwa ajili ya kujisomea au kwa ajili ya kujifunza atavikuta vifaa na vitu vyote vya kale. Vikiwa bado katika ubora mzuri vinaonekana vizuri kwa hiyo. Ndio sehemu ambayo napenda kuenda kujisomea au napenda kuenda kujifunza kuhusu maswala yote ya kihistoria kwa kuwa vitu vyao wamevitunza vizuri havina shida yoyote. Wahudumu wao wanaongea vizuri ukiwauliza maswali wanakujibu vizuri. Wanakuelewesha vizuri pale ambapo ujaelewa kwa hiyo sehemu ambayo napenda mimi kuenda kwa ajili ya kujifunza maswala ya kihistoria. Kwa hapa Tanzania ni sehemu moja tu makumbusho iliopo jijini daresaramu. Iyo sehemu ndio sehemu nzuri ya kuenda mimi kujifunza kwa ajili ya mambo yote ya kale mababu zetu waliishije, walikuwa wanatembeaje, walikuwa wanakula nini. Walikuwa wanakula nini walikuwa wanavaa nini lugha yao ilikuwa ni nini kipindi wanaongea kwa kuwa kipindi cha mababu zetu au kipindi cha historia ya kale mababu zetu walikuwa hawaongei lugha hii ya kiswahili lugha hii ya kiswahili ilitokana baada na kuja wageni kutoka nchi za nje. Ndio wakapata lugha ya kiswahili ila kabla walikuwa wanaongea lugha ambayo inafanania na lugha ya kiswahili. Ndio maana natamani kuenda kujua. Mamb mengi sana kuhusu historia ya kale wazee wetu, mababu zetu walikuwa naishije, wanafanyaje, maisha yao wanayaendeshaje kwa ujumla walikuwa wanakula nini, wanawasiliana vipi, na utamaduni wao wa kwa ujumla ulikuwa aje. Wanaishije, wakitaka kusafiri, wanatumia njia gani kusafiri, chakula chao kikuu kilikuwa nini, na walikuwa nafanyaje kipindi cha mvua, wanaishije. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo napenda kwenda kujifunza katika historia ya makumbusho kwa hiyo. Mahali ambapo napenda kwenda ni makumbusho ilioko dareslam kwa kuwa ina mambo mengi ya kujifunza.

Katika kazi yangu nataka nifikie mbali na nifikie zaidi ya malengo niliyoweka. Nataka kazi yangu ifike international na niwe kimataifa nikifanya kazi wateja wangu wasiwe wa ndani ya nchi tu. Nataka wateja wa nchi za nje niwe nafanya delivery yaani nawapelekea watu bidhaa zao nje ya ichi sio Tanzania tu. Hayo ndiyo malengo au nataka biashara yangu ifikie huko. Sitaki iishie kuishia nchini hapa hapa au sehemu hii niliyopo nataka ivuke border iende mbali iende nje ya mipaka. Niweze kujuana na watu wengi. Niweze kupata wateja wengi. Wa ndani na nje ya nchi kwa hiyo malengo yangu kwanza ni biashara yangu iweze kukua iweze kutanuka iweze kujulikana sio ndani ya nchi tu hadi kimataifa. Watu waweze kuitambua vizuri, pia niweze kupata faida nzuri, kwa kuwa biashara ikiwa kubwa, na hivyo hivyo, faida itakuwa kubwa, pia utapata wateja wengi, utapata watu wengi, utapata marafiki wengi wapya kwa kuwa biashara ikikuwa na marafiki watakuwa wengi, watu watakuwa wengi, watu watakuwa wengi, watakaokuuliza maswali na wewe akili yako itapanuka. Kwa kuwa kila mtu akija na swali lake, na akikuuliza au akikupa idea yake, ndiyo hapo wewe unazidi kujifunza. Kwa hiyo kitu ambacho napenda au natamani kufikia katika kazi yangu. Napenda kufikia malengo makubwa, biashara ifike mbali, ijulikane na watu wengi, niweze kupata marafiki wengine wapya, wa ndani na nje za nchi. Hiyo ndiyo malengo yangu au hiyo ndiyo natamani ifikie katika biashara yangu. Iwe mbali isishie tu hapahapa nchini Tanzania. Kwa hiyo katika kazi yangu nataka hivyo napenda ifike mbali. Tujuane na watu wengi tufanye biashara kwa ukubwa na tuweze kuuza matani na matani ya biashara. Tusiishie kuuza kilo moja au kilo mbili. Tuuze ukubwa mwingi. Tuweze kusafirisha nchi za nje isishie kukaa hapahapa nchini Tanzania. Kwa hiyo, hiyo ndiyo malengo yangu au natamani hicho kitu kiweze kutokea katika kazi yangu.

Mnamo tale saba mwezi wa nane mwaka elf mbili na kumi na nane mamangu alikuja na kunifundisha jambo muhimu ambalo mpaka kesho ninalipenda na narijua jambo ambalo ni la ufugaji mamangu alikuja na wazo kuhusu ufugaji na akanielewesha namna ufugaji unavyokuwa mpaka leo ndo jambo ambalo nalipenda na nalifanya na narijua vizuri kuliko mambo yoyote. Mwaka huo mwaka elfu mbili kumi na nane mamangu alikuja na daftari na peni akaanza kunionyesha ufugaji ulivyo akawa ananionyesha aina ya kuku na aina ya vitu vya kufuga akanielewesha kuhusu ufugaji wa kuku. Ndo ufugaji ambao nilimwelewa aliongelea kuna aina nyingi za kuku kama kuna kuku aina ya saso Layers yani kuku wa mayai ambao hao ni special kwa ajiri ya kutaga mayai tu. Na kuku wa nyama almaarufu kama broiler.akanielewesha vizuri sana kuhusu ufugaji wa huo wa kuku. Akasema kuku wote hao wana namna yao tofauti ya kufugwa. Especially kuku wa mayai, kuku chotara, kuku wa nyama. Hao kuku wana aina zao tofauti za kufugwa ukilinganisha na kuku wengine. Mwanzoni wakiwa wadogo ndo wanaitaji matunzo mazuri kuliko mda woeote ambao wanaishi. Akasema miezi miwili ya mwanzo ndo miezi miwili ya muhimu na miezi ambayo kuku inabidi aangaliwe fizuri kipindi akiwa mdogo yaani akiwa kifaranga ili miezi miwili ya mwanzoni akaniambia kuku akishaletwa, akishatotolewa, akiretwa nyumbani. Siku ile ya kwanza inabidi umpe maji yenye glucose kwa mda wa masaa mawili mpaka masaa nane kwa siku. Kwa siku ya kwanza ambayo atakuwa amekuja ili maji ya glukosi yaweze kumpa ngufu kutokana na sehemu aliotoka na umbali aliotoka kwa iyo. Cha kwanza inabidi kuku ambaye kafika unampa maji yenye glukosi nyingi. Akinywa hayo maji atapata nguvu ya kuendelea kuishi na nguvu ya kufanya mambo mengine kama kula kwa vizuri. Baada ya masaa hayo mawili mpaka masaa nane kuisha utayaondoa yale maji na utaweka maji yenye vitamin ili apate vitamin na aweze kula vizuri na aweze kuwa na afya nzuri kwa hiyo. Baada ya masaa mawili ya kumwekea glucose ukishatoa maji, unamwekea maji yenye vitamin. Vitamin zinauzwa dukani ni special kwa ajiri ya vifaranga na kuna vitamin nyingine special kwa ajiri ya kuku wa kubwa. Kwa hiyo unamwekea maji ya vitamin pamoja na chakula aina ya starter. Hiyo ni siku ya kwanza. Starter unamwekea mda wote wa ukuaji wake kwa mda wa miezi miwili ya mwanzo kuku wadogo huwa wanapendelea kura starter. Kwa kuwa ni vipunje punje vidogo na vilivyochanganyika na virutubisho vingi kwa hiyo. Wiki ya kwanza wakifika siku ya kwanza ile unaanza kumpa maji ya glucose pili unampa. Baada ya kuondoa maji ya glucose unaeka maji yenye starter, maji yenye vitamin na chakula cha starter. Hilo jambo ndo jambo la muimu ambalo mamangu alinifundisha mpaka leo naishi nalo na akaniambia kuku anatumia dawa anatumia chanjo na chanjo za kuku ziko katika namna tofauti wiki ya kwanza kuku akishakuja unampa chanjo ya Newcastle na siku ya kumi na nne unampa chanjo ya gumbolo na siku ya ishirini na moja yaani wiki ya tatu unarudia kumpa newcastle ya pili. Baada ya hapo siku ya ishirini na nne, yaani ule mwezi wa kwanza unapoenda kutamatika, unamchoma sindano, yaani chanjo ya ndui kwenye mabawa yake. Ukifanya hivyo kuku wako anakuwa na afya, hawezi kupata magonjwa mengi kwa wakati, ukiwa unasimamia vizuri, unawapa chakula kwa wakati, banda lao unasafisha, unaeka maranda chini. Haumwagi mwagi ovyo maji bandani kwao. Unawapa mambogamboga kwa ajili ya chakula. Unawapa pumba vizuri kwa wakati. Hilo jambo ndo jambo la muhimu ambalo mimi niliweza kufundishwa na mamangu. Na mpaka leo naishi nalo na nalijua na nalifanya kwa ustadi wa ari ya juu kushinda. Maswala yoyote ambao mimi nayafahamu kwa hiyo mamangu ndiye aliyenifundisha jambo muhimu kwenye maisha yangu. Na jambo muhimu ambalo amenifundisha ni jinsi ya ufugaji bora wa kuku wa aina zote yaani kuku wa mayai, kuku wa nyama, chotara na kuku wengine wa aina nyingine zote kama saso na aina nyingine. Kwa hiyo hilo ndo jambo ambalo mimi nalipenda. Na jambo ambalo mimi nimefundishwa na nalijua vizuri kushinda mambo yoyote.

Mwaka juzi nilipata changamoto kubwa sana kazini ambayo nilikuwa nawaza namna ambavyo nitaweza kuitatua changamoto hiyo ila kuna rafiki yangu moja akaja akaniona nasononeka akaniuliza. Wile kwanini upo hivi nikamwelezea tatizo ambalo limenikuta akaniambia usijali na akaweza kunisaidia kwa kunipa ushauri na akanielewesha kuwa kama kuna siku ambao unapata tatizo na hujui cha kufanya basi unaeza katumia AI yani Artificial Intelligence kumuuliza maswali kumuuliza kitu cha kufanya na yeye atakupa ushauri mzuri kama upo na mwanadamu. Kwa hiyo kitu ambacho mimi sasa hivi kanifundisha ule rafikiyangu ni kuwa naye na ukaribu. Kwa kuwa toka siku ile nilipokuwa na ile changamoto akanishauri vizuri na changamoto yangu ikaisha. Toka siku iile nikiwa na changamoto yoyote huwa natafuta app yangu ya chati GPT au AI yoyote namuuliza maswali namuuliza kwa mfano yeye angekua kama mimi angefanyaje. Na huwa ananipa mawazo mazuri ambayo nayafanyia kazi kwenye maisha yangu. Kwa hiyo, kazini nikipata tatizo hua nalishambulia kwa namna hiyo. Na chat na chat GPT au AI yoyote application. Naiuliza maswali je ukiwa wewe ungefanya nini ili kuondokana na hili tatizo kwa hiyo AI ni kama mwanadamu wangu kwa sasa ananisaidia mambo mengi. Kila nikimuuliza swali kama binadamu ananielewesha vizuri. Na pia mimi ninamuelewa na nikifanya hivyo kama alivyonielekeza. Huwa kitu changu au tatizo langu linaisha mara moja na huwa siendelei kuwa na mawazo tena na tena kazini. Jambo la pili ambalo nalifanya nikishamaliza kuchati na chatGPT ana nishauri kama ni mtafute aliyenikwaza au kitu kilicho nikwaza nikaongee nacho kwa hiyo. Naenda kuongea nacho au namtafuta rafiki yangu yule wa mara kwanza naongea naye vizuri namwelewesha ilivyokuwa na yeye ndio mtu ambaye anatatua matatizo yangu mengi kazini kwa hiyo. Mambo ambao mimi huwa nafanya na endapo nikipata tatizo lolote kazini huwa nachati na chati jipiti na muuliza maswali je ukiwa wewe ungefanyaje. Pia jambo jingine ambalo huwa nafanya ni kumtafuta rafikyangu na ni kumuliza. Mambo gani yeye angefanya na ni kumuomba ushauri rafiki yangu ni mtu mwema na ni mzuri kabisa kazini ananishauri vizuri muda mwingine anaacha hadi kazi zake anakuja kunishauri tuna tunatoka, tunaenda out, tunatembea, ananishauri mambo mengi, tukiwa, tunatembea, tunakunywa, tunakula kwa hiyo. Hayo ndio mambo ambayo mimi nikipata tatizo au changamoto yoyote ya kazini huwa nayafanya ili matatizo yangu au changamoto zangu siweze kuisha kwa hiyo. Matatizo au changamoto zozote ambazo zinanikumba kazini na hata nje kazini. Kitu cha kwanza huwa na chati na chati jipiti namuuliza maswali, ananielewesha na mi namuelewa na fatisha vile ambavyo kanelewesha na vingine ambavyo sio vizuri huwa naachana navyo vizuri navichukua naendelea navyo kufifanya kazi katika maisha yangu, ndiomaana matatizo yangu mengi kazini huwa nayaweza kuyamudu kwa design hiyo. Jambo jingine ni kumtafta rafiki yangu yule na kumuuliza na yeye ananipa ushauri wake kwa hiyo nauchukua ushauri wa chatijipiti na uchukua na ushauri wa rafiki yangu naufanyia kazi wote kwa pamoja. Pia mtu mwingine ambaye naweza kumshirikisha ni wazazi wangu, huwa nawauliza maswali kama nimepata tatizo au changamoto kubwa kazini, huwa nawashirikisha na wenyewe wazazi wangu, wananishauri namna kubwa ya kufanya kwa kuwa wao wamenizidi umri, wamepitia mambo mengi na wao kazini, wanajua mambo mengi kuhusu kazi na namna gani ya kuepuka na nayo kwa hiyo. Pia wazazi wangu ni watu ambao wanatatua machangamoto yangu nikiwa kazini kwa kuwa wao wanaushauri mzuri, wao wamekula chumvi nyingi, yaani wao ni watu wazima wamepitia mambo mengi kwa hiyo. Vitu vingi huwa wanajua na wananishauri vizuri kabisa kwa hiyo. Matatizo yangu kazini nayatatua kwa kuwauliza wazazi wangu kumuuliza rafiki yangu. Pia kuchati na chati jipitii akinipa mwongozo mzuri matatizo yangu au shida zangu zote huwa natatua kwa mfumo wa design hiyo kwa hiyo. Matatizo yangu kazini huwa nayashambulia kwa kuwauliza wazazi wangu namna gani nzuri ya kuondokana na hayo matatizo. Kitu cha pili ambacho nafanya ni kumuliza rafiki yangu je nifanyeje ili nitokane na haya matatizo. Na kitu cha tatu ambacho huwa nafanya ni kuchati na chati jipiti na muuliza maswali. Na yeye ananishauri vizuri na namna ya kushambulia haya matatizo pindi nikiwa kazini kwa hiyo. Hivyo ndio vitu vitatu ambapo mimi hua nafanya nikiwa kazini ili niweze kushambulia tatizo zangu zote za kazini pale kwetu.

Kuna mambo mengi huwa napenda kununua ila inategemea na sehemu nilipo na kitu ambacho nampelekea. Ila mara nyingi huwa napenda kununua vitu vya nyumbani kama vyombo, chakula na vitu vingine vya namna hiyo. Pia napenda kumnunulia mwanangu zawadi hivyo ndio vitu ambavyo napenda kununua zaidi. Kwa sababu mwanangu nikimpelekea zawadi huwa anafurahi sana kwaivo napenda vile jinsi mwanangu anafurahi. Kwa hiyo vitu ambavyo mimi huwa napenda kununulia zaidi ni vitu vya mwanangu vya kuchezea kama mpira, magari ya makopo ya toy yale na midoli na vitu kama hivyo napenda kununua sana sana kwa ajili ya mwanangu. Na pia vitu vingine ambavyo napenda kununua ni kwa ajili ya nyumbani. Hua napenda kununua meza kwa ajili ya kukalia na viti kwa ajili ya kukaa ili niweze kusoma. Kwa sababu mimi huwa napenda sana kusoma vitabu. Kwa hiyo meza na viti ndo vitu ambavyo huwa napendelea sana nikiwa nasoma niwe nimekaa kwenye kiti kizuri niwe na meza nzuri ya kusomea ndo huwa napenda. Kwa hiyo vitu ambavyo napenda kununua zaidi ni meza pamoja na kiti na vitu vya mwanangu kwa kuwa mimi ni mpenzi kabisa wa kusoma historia za kale napenda kujua mababu zetu walifanyaje napenda kujua wazee wetu waliishije miaka ya nyuma ambao sisi hatukuwepo ila tumeweza kuandikiwa kwenye vitabu kwa hiyo napenda nikisoma hizo historia niwe nimekaa kwenye kiti kizuri na meza nzuri ili niweze kusoma kwa utulivu na uweledi vizuri ili niweze kuja kuelewa vizuri ni nini wazee wetu katika historia za nyuma walikuwa wanapitia. Na walikua wanavyoona, walikua wanafanya, na shida gani, walikua wanazipanda na jinsi gani. Walikua wanaweza ku kukimbia au kuepukana na hizo shida ambazo walikua wanapata kwa hiyo. Vitu ambavyo mimi huwa napenda kununua ni vitu ambavyo huwa vinanisaidia katika mambo yangu ya msingi hasa ya kusoma. Na mambo mengine kama ya mwanangu kumsaidia mwanangu ili awe na akili. Manake watoto wakiwa wanachezea mitoi wakiwa wanafanya mazoezi vizuri ndio ata afya yao inakua imara na wanakuwa wanaimarika kiakili kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo mimi huwa napenda kuvifanya na napenda kununua mara nyingi zaidi kwa ajili ya familia yangu. Akili ya familia yangu, kwa ajili ya kwangu mwenyewe, kwa ajili ya afya yangu mwenyewe na pia kwa ajili ya afya ya wanangu kwa nini? Kwa sababu nikinunua mpira kwa ajili ya kuchezea nikimpa mwanangu huo mpira utamsaidia mwanangu kujenga mwili wake na pia kuendeleza kipaji chake kama anapenda kucheza mpira. Akiwa anacheza mpira ambao mi nimemnunulia. Itamsaidia yeye kuweka mwili wake sawa. Na itamsadia yeye kuwa na akili nzuri ya kiafya. Kwa kuwa mtu akiwa na akili nzuri ya kiafya. Ana uwezo wa kufanya mambo mengine yoyote akiwa na jamii na ni pia mtu nikiwa nimenua zawadi mara nyingi ya mpira mfano mwanangu huwa anacheza mpira sana. Mara nyingi huwa anaharibu mipira kwa hiyo huwa nanunua sana mipira kwa ajili yake ili awe na afya njema, awe anajua kucheza mpira vizuri kama babake, awe anaendeleza kipaji cha kucheza mpira ili na yeye, siku moja aweze kuwa mtu mkubwa na hata asipokuja kuwa mtu mkubwa basi. Mpira ambao nimemnunulia, mazoezi ambao anafanya, yatamweka vizuri kiakili, yatamkomaza kiakili na pia kimwili na afya yake itakuwa nzuri ndo maana. Vitu ambavyo mimi huwa napenda zaidi kununua ni vitu ambavyo vitatusaidia sisi mimi pamoja na familia yangu kama mpira na vifaa vingine vyote vya mazoezi ndio vitu ambavyo huwa napenda zaidi kununua na vitu vingine ni kuhusiana na mimi vya kusomea vitabu vya historia kwa kuwa napenda sana kusoma vitabu vya historia kwa hiyo napenda kununua vitabu mara nyingi ili niweze kusoma niweze kupata weledi na pia nanua viti na meza kwa ajili ya kukaa na kusoma vitabu vyangu. Kwa hiyo hivyo ndo vitu vya muhimu ambavyo mimi, huwa napenda kununua zaidi nikiwa nafanya manunuzi yangu ya kila siku. Napenda kununua vitabu vingi, novels, kwa ajili ya kusoma, vitabu vya historia, na vitabu vingine vya kutisha. Na pia kwa mwanangu, napenda kumnunulia vifaa vya kuchezea, ili awe vizuri, kiafya na kiakili. Kwa hiyo, hivyo vitu viwili, ndo vitu ambavyo mimi, huwa napenda kununua. Na vitu vingine ni kwa ajili ya chakula, cha nyumbani kama mchele, unga, na hivo ndo vitu ambavo mimi huwa napendelea zaidi kununua nikiwa nafanya manunuzi yangu ya kila siku.

Mimi nina mahusiano mazuri kabisa na wazee wangu kwa kuwa kwenye familia yetu tumezaliwa watoto wanne. Ila katika hawa watoto wanne, watoto wanne, wawili wa kike, wawili wa kiume na huyo mtoto mmoja wa kiume hivi sasa. Ana mwanamke wake, ana maisha yake kwa hiyo. Mimi ndiyo mtoto wa mwisho wa kiume niliye baki ambaye sina maisha, sina familia. Na pia mimi ndiyo mtoto wa mwisho wa kiume kwa hiyo. Mimi ndiyo mtoto ambaye napendwa. Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Wananipenda wananijali wananisikilisa. Na kuna mambo mengi wanafanya kwa ajili yangu ambayo hata kwa nduguzangu wengine hawafanyi. Kwa hiyo kwenye swala la mahusiano nina mahusiano mazuri tena zaidi ya mazuri. Mimi pamoja na wazazi wangu yaani wazee wangu nawapenda. Nawapenda wazazi wao. Yaani bibi na babu zangu nawapenda. Kwa hiyo mimi nina mahusiano mazuri kabisa pamoja na ndugu zangu. Tunapendana, tunajaliana, tunafarijiana. Kwa hiyo sote, tuna mahusiano mazuri na wazee wetu Especially mimi ndo nina mahusiano nao mazuri kabisa kwa hiyo. Kwenye swala la mahusiano, mimi na wazazi wangu tuna mahusiano mazuri. Kwa kuwa, nilivyokuwa shule ya msingi, nilikuwa nasoma shule za kawaida ila baada kumaliza hapo, mwaka elfu mbili na sita tulihamia Kibaha pwani ambapo tumehamia saa hivi, ndo tunapoishi mpaka saa hivi. Ila kabla ya hapo mimi nilizaliwa tanga mwaka wa elfu mbili na mbili. Kwa hiyo toka mwaka wa elfu mbili na mbili mpaka wa elfu mbili na sita. Ndo tukahama tanga tukaja kuishi Kibaha pwani mpaka hivi sasa. Tunaishi kibaha pwani. Ila toka mwaka elfu mbili na sita mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano. Tuka nilikuwa nasoma shule ya msingi kambalage. Na baada ya hapo nikaingia sekondari. Shule ya kambalage likuwa ni shule ya kawaida shule ya serikali haina mambo mengi ila wazazi wangu wakaona si sawa mimi kuendelea kusoma shule ya kawaida kuna mambo mengi yananipita kama lugha pale tutulikuwa tunafundishwa kwa lugha moja yaani lugha ya kiswahili kwa sababu ile shule ilikuwa ni shule ya serikali hawakuwa wanafundisha lugha nyingine kwa undani zaidi ya english kama somo tu na sio lugha ya kujifunza tulikuwa tunafundishwa kama somo tu kwa hiyo walikuwa wanafundisha juujuu kwa hiyo baada ya mimi kumaliza la saba mwaka elfu mbili kumi na tano elfu mbili kumi na sita wazazi wangu wakaona si sawa mimi kuendelea kusoma shule za serikali kwa kuwa sitapata elimu mzuri kwenye swala la lugha kwa kuwa shule nyingi za serikali tena shule zote za serikali huku nchini kwetu huwa wanafundisha kwa lugha ya kiswaili japokuwa somo la english lipo ila wanafundisha kama somo tu yaani wanafundisha juujuu sio kama shule nyingine za mtu binafsi huwa wanafundisha masomo yote kwa lugha ya kiingereza. Kwa hiyo wenzetu wanaosoma shule za za mtu binafsi huwa wanapata faida kwa kuwa wanaelewa kiingereza, wanaelewa cha kuandika wanaelewa cha kuongea. Ila sisi ambao tumesoma shule za serikali tulikuwa tunapata shida kabisa kwenye kuongea kiingereza kwa kuwa wao walikuwa tofauti na sisi. Sisi tulikuwa tunafundishwa kukalilishwa tenzi zile basi ila sio kuongea tulikuwa hatufanyi practice ya kuongea kwa hiyo wazazi wangu wakaona hicho kitu kitanifikisha mimi pabaya wakaamua kunihamisha shule na kunipeleka Eagles Secondary School. Na hiyo shule ikabadilishwa jina na kuitwa Eagles High School. Mwaka wa elfu mbili kumi na site ndo nikaanza pre form one katika shule hiyo ya Eagles High School. Na wazazi wangu wakanilipia ada zaidi ya milioni nne kwa mwaka. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mimi najivunia wazazi wangu waliweza kunisaidia kunihamisha. Na mpaka sasa hivi nina elimu nzuri na najua kuongea kiingereza. Ila wazazi wangu wasingefanya hivyo, wazee wangu wasingefanya hivyo, mimi mpaka leo ningekuwa sijui kuongea kiingereza, labda cha kuandika tena nisingekuwa naandika vizuri kwa kuwa shule zetu za msingi za serikali walikuwa hawafundishi vizuri kwenye somo la kiingereza kwa hiyo. Hicho ndo kitu ambacho mimi nakipenda kwa wazazi wangu na kitu ambacho kimefanya mimi na wazazi wangu tuwe tuna mahusiano mazuri. Kwa hiyo kwenye swala na mahusiano mimi na wazee wangu tuna mahusiano mazuri tena mazuri zaidi kwa kuwa wamenifanya mambo mengi kwenye maisha yangu na mimi nimewafanya mambo mengi kwenye maisha yao ijapokuwa mambo nililowafanya mimi na mambo walionifanyia wao ni vitu viwili tofauti mimi kama nimefanya jambo moja basi wao wamefanya mambo elfu kumi kwa ajili yangu. Ila yote kwa yote nina mahusiano mazuri sana na wazazi wangu ninawapenda wananipenda na nitazidi kuwapenda mpaka nafika kaburini na kama tukienda huko juu mbinguni basi nitazidi kuwapenda sitakuja kuwachukia kwa kuwa wamenifanyia mambo mengi mema na bado nitazidi kuwashukuru kwa kuwa nina maelewano nao mazuri na sitokuja kuacha kuwa na maelewano nao mazuri kwa hiyo. Mimi na wazazi wangu au wazee wangu tuna mahusiano mazuri kabisa kabisa bila.